Kusema ukweli, mimi kama mkenya wa kisasa, chakula cha haraka na kipenda lakini kwa nadra. Yaani ile once in a while, nikitaka kujizawadi baada wiki ndefu ya harakati. Unajua maisha ya mjini saa zingine yanakuwa na mbio sana, mpaka unakosa muda wa kusonga ule ugali wetu wa dhati. Kwanza, nakisikia njaa ya haraka nikiwa mtaani, kimbilio langu la kwanza ni chips mwitu au chips funga. Hakuna kitu kinashinda chips moto zilizowekwa chumvi na pilipili nyingi Halafu, unakula huku unatembea kuelekea kwa stage ya matatu Iyo ndiyo fast food ya kweli ya mzalendo pia kusahau kuku choma au kuku wa kukaanga ile harufu ya kuku ikitoka kwa fast food joint kama aina ya chicken inn au maduka ya mtaani inakuvuta kama sumaku Lakini hata kama napenda hiyo pizza au baga maramoja mwoja roho yangu badu inakumbuka afya Unajua vya kula hivi vya haraka mara nyingi vimeja mafuta mingi na sukari na sisi wa Kenya tunajua umuhimu wa kula vitu strong ili tuwe na nguvu ya kupambana Kwa hivyo, badala kila siku kukula chipsi, mimi huona maindi choma au smokie pasua kama fast food bora zaidi smokie pasua iliyowekwa kachumbari nyingi ya kitunguu na nyanya ni tamu bei nafuu na inakupa ili vibe ya mta Pia kuna ile fast food ya kizungu kama pizza Iyo mara nyingi ni ya kusherekea na marafiki au familia mwisho wa wiki Unajua ile furaha kuletewa box la pizza nyumbani ukiwa umechoka inaleta ile hali ya kujiachilia kidogo Lakini mwisho wa siku hakuna chakula cha haraka Kinachowezo kuchukua nafasi ya sahani ya githeri moto au ugali sukuma uliopikwa na mama Mwishowe, mimi hujaribu kuwa na kiasi Fast food ni nzuri kwa dharura na furaha ya muda lakini afya yetu ndiyo mtaji wetu mkuu hapa Kenya.

Unajua sisi wa Kenya, tunaile tabia kupenda kuzungusha macho, kwanza, kabla kutoa pesa. Kwa hivyo, mahali ninaponunuwa vitu, inategemea sana ni kitu gani natafuta na hali wa mfuko iko vipi hio siku. Kwanza kabisa, kwa mahitaji ya kila siku kama mboga, matunda na vitu vidogo vidogo, mimi ni mtu wa soko lawazi. Hakuna kitu kinashinda soko kama lagikomba, muthurwa, au hatama soko ya kenyeji ya hapa embu. Napenda soko kwa sababu ya ule mchezo wa kuvutana bei Unajua hukukwetu ukiambiwa bei ya kwanza na ukalipa bila kubishana utahisi kama umegongwa kule sokoni unapata bidhaa freshi kutoka shambani na unasaidia hustlers wenzetu wanaojituma chini ya jua Pili, nikitaka nguo au viatu kimbilio langu ni kwa mavenda wa mtaani Unajua mitumba ya Kenya inaubora wake, unaweza kupata shati au raba ya maana kwa bei ya kutupa uNakaa smart kuliko mtu aliyenunua kwa duka kubwa Kuna ile furaha ya kufukua nguo kwenye kamera na kupata kitu cha kipekee ambacho hakuna mtu mwingine mtaani anacho Kwa upande wa mahitaji ya nyumbani kama unga, sabuni na mafuta, mimi uwenda kwenye supermarket za mtaani kama quickmart au naivasi Napenda huku kwa sababu kuna mpangiliona unaweza kulinganisha bei za bidhaa tofauti kwa urahisi. Pia maranyingi kuna offers ambazo zinatusaidia kuokoa senti chache hapa na pale. Na bila shaka, lazima nipite sehemu ya daily ni chukue kukurobo au kekikidogo ya kujizawadi. Mwishowe, kwa mambo ya vifaa vya ki elektroniki, kama simu au laptop, mimi hupenda kuenda kule luthuli avenue au mitaa ya mji ambapo kuna maduka mengi. Hapo sasa lazima uwe mjanja, uingie duka hili na lile ukiuliza bei, mpaka upate ile inayokufaa. Na kama nimechoka kutembea, basi nitatumia simu yangu kununua mtandaoni kama nilivyo sema awali.

Mahali pa kihistoria ambapo kila mzalendo anafaa kufika ni kilele cha mlima Kenya hasa katika eneo la kishujaa la mapango ya maumau. Unajua huku kwetu embu na maeneo ya jirani, mlima Kenya si mlima tu wakitalii, mbali ni madhahabu, madhabahu ya kitamaduni na ngome ya ukombozi. Ningependa sana kutembelea mapango yaliotumika na mashujaa wetu kama dedan kimathi na general mathenge wakati wakupigania uhuru wa nchi hii. Kusimama ndani ya mapango hayo yaliofichika kwenye misitu minene na baridi kali kunakupa picha ya jinsi mababu zetu walivyojitolea maisha yao wakilala kwenye baridi na kula mizizi ili sisi tupate hadhi yetu na heshima ya kujitawala. Harufu ya misitu ya asali na sauti ya maporomoko ya maji huko juu mlimani yananifanya nihisi upepo wa roho za mashujaa hawa ambao waliamini kuwa ni heri kufa ukiwa umesimama kuliko kuishi ukiwa umepiga magoti. Pia ningependa kufika katika eneo la thimlich ohinga kule kaunti ya migori Hili ni eneo la kipekee sana lenye kuta za mawe zilizojengwa na ufundi wa kiajabu bila kutumia sementi wala udongo wakushikiza Kuanzia karne ya kumi na sita ni kama Great Zimbabwe, dongo hapa kwetu Kenya kutembelea thimlich ohinga, kuna tufundisha jinsi jamii zetu za kale zilivyokuwa na utaalamu wa hali ya juu katika ujenzi na ulinzi wa vijiji vyao. Ukitembea kati ya zile kuta nene, unaona akili na umoja wa watu waliojua jinsi ya kulinda familia zao na mifugo yao, dhidi ya maadui na wanyama wakali ni kumbusho tosha kuwa maendeleo ya Afrika haya kuanza juzi mbali yamekuwepo kwa karne nyingi kupitia mikono ya mafundi wetu stadi.

Kazi ya kujitolea ni jambo ambalo liko kwenye damu ya kila mkenya mzalendo anayejuwa maana ya undugu na kusaidiana au kile tunachokiita harambee. Mimi binafsi nimepata fursa mara nyingi ya kushiriki katika shughuli mbali mbali za kujitolea hapa mtaani hata kule ushago kwa sababu naamini kuwa heri kutoa kuliko kupokea. Mara nyingi mimi hujitolea wakati wa likizo au siku kuu ambapo mimi na marafiki zangu, tunakusanya nguo za mitumba ambazo hatutumii, unga wa ngano, mafuta na sukari Kisha tunazipeleka kwenye vituo vya watoto mayatima Vilivyoko hapa embu na kwa mji Hakuna furaha kubwa kama kuona tabasamu la mtoto ambaye amepata chakula kizuri au shati jipya, kwa sababu ya jasho lako kidogo kazi hiyo hainipei pesa lakini inanipa utulivu wa roho nakunikumbusha kuwa mimi ni sehemu ya jamii kubwa inayohitaji kuguswa na upendo. Pia nimekuwa nikijitolea katika harakati za kuhifadhi mazingira yetu. Hasaa kupanda miti kwenye vyanzo vya maji, na kusafisha mitaro ya maji hapa mtaani kwetu. Unajuwa huku kwetu, msimu wa mvua ukikaribia, mitaro ikiziba ni shida kubwa kwa kila mtu, kwa hivyo, sisi kama vijana wa mtaa, tunajipanga na majembe na kanyagio kusafisha uchafu ili maji yapite vizuri. Hii ni kazi ya kujitolea ambayo inanifanya nahisi fahari, kwa sababu ninalinda mazingira yetu na kuzuia magonjwa kama vile kipindupindu. Vile vile, mimi hujitolea kutoa ushauri na kufundisha watoto wa shule za msingi, mambo ya teknolojia na masomo ya hapa na pale wakati wa likizo ili kuwasaidia wasiingie kwenye mambo ya uhuni mitaani.